Mi hupenda kahawa kwa sababu kahawa inanisaidia kupata muda mwingi wa kufanya kazi kwa kuniweka ni poteze usingizi wangu wa siku. Pia kutokana na kahawa kuna nicotine ambayo hufanya mtu kuwa na uchangamfu zaidi na kufanya kazi mingi kwa wakati mfupi. Hivyo basi naipenda sana kahawa kuuliko chai nam.

Niliamka asubuhi saa mbili na kitu ambacho nilifanya asubu mara cha kwanza niliomba mola na kila ambacho nilikula asubuhi ilikuwa ni uji na viazi vitamu. Na kabla kuelekea kazini nilioga ili niweze kujianda kwa siku na pia nilipofika kazini nilifungua biashara na kupanga kila kitu ambavyo huwa ni jinsi navyokuwa. Nilijihisi mwenye nguvu na mwenye mchangamfu sana asubuhi ya hii.